Vile hua nafanya ili kuongeza uzalishaji wangu, eneo moja ni kusoma zaidi, kuzidi kupata maarifa, kuhusu mambo ambao ninafanya, na pia kuongea na wengine ambao wamefanikiwa kuniliko. Ndivyo nijue ni nini ambacho nafanya kasoro, ni nini ambacho napaswa kurekebisha, ndivyo niweze kupata uzalishaji zaidi. Hivyo divyo mimi hua nafanya.

Kitu kimoja mimi ningependa sana kujifunza, kitu cha kwanza ningependa kujifundisha kucheza gitaa, maana ni chombo ambacho nimekitamani kwa muda mrefu, na pia kucheza kinumbi, pia nimetamani sana kwa muda mrefu hata kama sijaweza, pia kuna lugha kama ya kigiriki na kihibirania, ambayo pia nimetamani sana kucheza, na pia natamani sana kujifundisha jinsi ya kueka CCTV cameras ya.

Asubuhi mimi ninapoamka, kitu cha kwanza huwa namshukuru Mungu Kwa usiku mwema na pia kwa siku njema ambao amenipa. Kitu cha pili ninaamka natengeneza kitanda, kitu cha tatu naenda kuswaki. Pia naenda kuoga, pia natayarisha kiamsha kinywa na haswa huwa ni chai na labda mkate hivyo ndivyo mimi huwa najiandaa kwa maana nikishaa maliza hapo huwa naangalia siku yangu imekaa vipi napaswa kwenenda mpaka wapi kutoka pale niangalie nguo zile napswa kuvalia kulingana na siku yangu vile inakaa.

Muda wangu wa bure haswa mimi hutumia katika kusikiza nyimbo na pia kusoma bibilia na pia kuomba sana. Maana hizi ni vitu ambazo nimeguddua wakati nazifanya zinanikuza mimi. Na kwa hivo nikipata muda natenga muda wangu nazifanya zaidi, ndivyo niweze kufikia kile ambacho nataka katika maisha yangu.